Ningependa kujifunza lugha mpya ili kupanua mawasiliano na uwelewa wangu wa tamaduni mbali mbali, lugha ambayo ningependa sana kujifunza ni kifaransa. Kwa sababu imezungumzwa kila nchi. Katika nchi nyingi ina umuhimu kubwa katika biashara elimu na mahusiano ya kimataifa. Kujifunza kifaransa kungeweza kunipa fursa zaidi ya kuwasiliana na watu tofauti na kuelewa mitazamo yao.

Napenda chai kuliko kahawa, napenda chai kwsababu hunipa utulivu na faraja masaa ya asubuhi au ujioni. Harufu na ladha chai hunisaidia kuanza siku taratibu bila msisimko mkubwa pia. Chai hunifana nijisikie mchangamfu kwa njia ya pole pole na ya asili, kahawa naiona kuwa nzuri kwa watu wanaopenda msukumo wa haraka lakini kwangu mimi chai inafaa zaidi kwa sababu inanipa nguvu bila kunifanya nihisi pressure au msisimko kupita kiasi.

Ndoto yangu nahifadhi kwa njia salama na kwa mpangilio nzuri iliniweze kuipata kirahisi na kuepuka kuipoteza kwanza nahifadhi data kwenye kifaa changu binafsi kama kompyuta au simu. Nikihakikisha vina nenosiri na usalama uko juu data muhimu huwa naweka kwenye mafaili yaliyoandaliwa vizuri ili nisichanganye. Pia natumia uhifadhi ya mtandaoni kwa data muhimu kama nyaraka picha au kazi. Hii hunisaidia kuona nakala ya ziada. Endapo kifaa changu kitapotea shida, kitapata shida au kupotea. Zaidi ya hayo nahifadhi baadhi ya data kwenye kifaa cha nje kama flash disk, kama hard drive. Kwa tahadhari zaidi hasa kwa faili muhimu sana.

Nimekuwa na nafasi ya kuwa na manthari nzuri kadhaa, lakini ile ambayo inabakia kwa hisia nzuri ni manthari ya jua linapozama kando ya ziwa. Nilipokuwa pale maji ya ziwa yalikuwa tulivu kabisa yakionyesha rangi ya bluu na rangi ya macho yao. Ikichanganyika na uzuri palikuwa na upepo mwanana na unaopuliza uso wangu na wanyama waporini walikuwa wakipita kwa utulivu. Hali hiyo ilifanya nijisikie mtulivu, mchangamfu na kushukuru kwa uzuri wa asili. Zaidi pia wa manthari ya milima yenye majani na ya kijani pia hunivutia sana kutazama milima hiyo nikiwa mbali hunifanya nifikirie kupunzika na kufurahia uzuri wa dunia kwa njia ya kipekee.